Naam, mimi napenda sana kutumua maji moto kuoga, ile inalingana na. Na hali ya mwili, siyo baridi sana na pia siyo moto sana, lakini sijapenda maji baridi kwa sababu. Inahusishwa na magonjwa kama ya mafua. Na pia mimi kibinafsi, sijapenda kutumia maji baridi napenda maji moto.